Mkate ambao mimi naupenda ni mkate ambao unaoitwa festivu Huni mkate ambao nimeanza kutumia na kupenda nikiwa mtoto mdogo na kumbuka nikiwa mdogo wazazi wangu walikuwa wanapenda sana kununua mkate huo kila matra wanapokuwa na rejea kutoka kazini na kwa hivyo nikawa na ule uzoefu wakutumia huu mkate wa festive na kwa miaka yangu yote tangia nikiwa mdogo mimi nimeweza kupenda mkate huu na hadith sasa hivi Napenda mkate huu kwa sababu ukila tuki dogo uwa unashiba alafu mkate huu sio rahisi uweze kuharibika kwa ivo siyo mkate wa kuharibika baada ya siku chache ni mkate ambayo unaeza kumeifadhiwa vizuri na ni mtamu kwa kweli.

Kitendo cha wema nimewai kufanya ni siku mboja ambayo nilikuwa natembea Nalafu nikapatana na kijana mmoja ambaye aliniambia kwamba wazazi wake hawako na kwa kweli alikuwa na hitaji msaada ata wa vyakula mimi niliweza kumchukua kijana huyo katika hoteli ambayo ilikuwa karibu na nikaweza kumununulia vyakula na kwa kweli aliweza akashiba na badae nikaweza kumpa pesa kidogo za matumizi.

Kwa kweli, kila mtu huwa na rangi yake ya kupendezwa na ikifika kwangu, ile rangi yangu ambayo naweza sema kwamba hii ndiyo rangi yangu inayonipendeza, ni nyeusi. Kwanini napenda rangi nyeusi? Rangi nyeusi naipenda kwa sababu huwa kama asili ya waafrika. Na pia, ata nguo zangu mimi upenda ziwe nyeusi Kwa vile rangi nyeusi ni rahisi sana, huwa rahisi ata ukifua nguo nyeusi.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza Nilikuwa napenda sana kucheza na watoto wengine hasa mchezo wa kandanda na wakati mingine mchezo wakukimbia Pia tulikuwa tunapenda kuendesha baiskeli na vile vile kufanya ule michezo ya watoto ule mchezo wakujificha ile unajificha halafu mtoto mwenzako ana kutafuta ama mmoja Mnachagua mmoja ambaye atakuwa anawatafuta wengine mnaenda kujificha.

Naan, mimi hutumia video kwa mwasiliano. Sababu wakati mwingine unapata ni napokuwa na zungumza na ndugu wenzangu ambao hawako humu nchini, labda wako katika nchi zambali. Huwa tunatumia video. Kama mawasiliano pale kwa mtandao wa kijamii kama Whatsapp kuna pale mahali ambapo unapigia video na hivyo huwa tunatumia video kuwasiliana na kujuliana hali.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Huwa napenda embe kwa sababu nimekuwa ni kila maembe tangu nikiwa mtoto mdogo. Hata nikiwa mtoto mdogo bado tunda langu la kupendeza lilikuwa embe. Na kwa hivyo wazazi wangu walikuwa wanapenda sana, kuninunulia tunda hili kila mara wanaporudi wanaporejea nyumbani wakitoka kazi. Na hivyo basi ni kawa na ule uzoefu wa kula maembe na hivyo ili ndilo tunda la kupendezwa sana kwangu.

Jinsi ambavyo ninasherekea mwaka mpya siku ambayo nilienda kusherekea mwaka huu mpya Nilienda mahali katika hoteli ya kifahari na nikaweza kuitisha chakula, vile vyakula vya nchi zingine kama nakumbuka hiyo siku niliweza kuitisha wali wa Turkey na hivyo niliweza kusherehekea mwaka mpya kwa kuanza na vyakula vile ambavyo mimi sijai vila na vinywaji.

Mfanya biashara ambaye ni namjua na naeza sema ni bora zaidi ni kijana moja ambaye na mjua huwa anauza kuku. Yeye hufanya biashara ya kuku. Kile ambacho ninaeza sema kinafanya nimpende kijana huyu ni kwa sababu ya ukarimu wake na heshima yake. Kijana huyu anaheshima kwa watu wote wakubwa wadogo watu wa hadhi zote na ninacho kumbuka kitu cha ajabu alicho fanya kuna siku Nimekuwa nimekosa Shilingi elfu moja ili niweze kununua vitu kutoka kwake kijana huyu Aliweza kunishangaza sana kwa sababu Aliweza kuniambia kuwa Ameniongezea pesa ambazo zilikua zimekosa.

Mahali ambapo mimi hupenda kutembea, inategemea niko wapi. Kama niko mjini, mahali napenda kutembea ni tofauti na pale ambapo mimi hupenda kutembea nikiwa kijijini nikiwa kijijini, mimi hupenda kutembea katika misitu na mito. Ila, nikiwa mjini mimi hupenda kutembea huko mjini mahali kuna majengo na mahali maeneo ya burudani kama vile PS, ama muziki, huko ndiko napenda kutembea.

Watu wengi wanapokuwa wasafiri uweza kuchagua kati ya kutumia ramani au GPS. Kwa kweli, mimi upenda kutumia GPS. Ramani huwa ni ya kitambo sana na huenda usije ukaelewa kila kitu ambacho kimeandikwa huko. Na kwa upande mwingine, GPS pia ni ya kidigitali ila huwa inaudhaifu wake. Kwa sababu mahali kushinda kibadilika na ineza kwa inaudhaifu wake.

Njia ambayo natumia ya usafiri kila siku hii huwa inategemea naenda wapi. Kama ni mahali ambapo ni karibu mimi huweza kutembea. Ila kama mahali ninakoenda ni mbali sana mahali ambapo siezi tembea kilomita katha mimi huweza kutumia gari mimi huabiri gari na kutumia gari kama usafiri.

Kwa kweli ni ngumu, mimi kufikia sasa siwezi sioni kama ninaweza nikaishi siku moja bila teknolojia kuhishi siku moja bila teknolojia ni kumanisha ni kuhishi bila simu, kuhishi bila kompyuta, kuhishi bila televisheni Kwa kweli ni tabaki nyuma sana na hata iyo Kwa hiyo tu siku moja inatabaki nyuma kwa sababu, hivi teknolojia inatupa habari, inatujulisha kila kitu kinachoendelea kote kote duniani.

Wakati wa wasiwasi, kile ambacho mimi hufanya, mwanzo huwa najaribu kujituliza, kutulia kabisa, alafu mimi huweza kumpigia yule ambaye yupo karibu nami. Kwa mfano mimi huweza kumpigia mpenzi wangu na nikaweza kumwelezea kuhusu wasiwasi hiyo na pia yeye huweza kunituliza kwa maneno ya kutuliza.

Jinsi ambavyo anasherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kuwa kuwaita marafiki na jamaa zangu Alafu, tunaenda mahali, tunaweza tukaenda tukamua kuzuru mbuga Tukamua tukaenda maeneo ya burudani yoyote yale ili kujiburudisha Kwa vyakula sana sana huwa tunakunywa vinyuaji na pia tunakata keki na kuila na zawadi ambao mimi hupenda kupokea ni kile chochote tu mtu ataamua kunizawadi kwa moyo wake mkunjufu.

Kile ambacho huweza kunifanya ni furahi sana kwa kweli, mimi ninaweza sema kwamba chochote kile ambacho kinahusika ama kinausisha kutengeneza pesa. Mimi hupenda kutengeneza pesa sana na kila mara ninapofanya, kile ambacho kinahusu au matokeo yake ni kutengeneza pesa zangu za kibinafsi huwa inanipa furaha sana isio na kifani.

Kwa kweli mimi napenda kusoma na pia kuandika Kwa hivyo napenda kufanya hayo mambo yote mawili Kwa sababu nikisoma ili nijikumbushe kile ambacho nimesoma Lazima niweze kukiandika chini na kwa kuandika kile ambacho nimekielewa inamaanisha kwamba nimesoma Kwa hivyo, mimi hupendelea kusoma na kuandika kwa wakati mmoja.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuhai? Naam, hili ni swali zuri sana. Kwa kweli, mimi kuchelewa au kuhai Inategemea sana kwa sababu kuna ile wakati unawezapata Tunafaa kufanya kitu ama nahitajika mahali na naeza kuwa nimepanga mapema kuwa nitafika mapema na kuhai ila kwa zile kwa sababu moja ama pili ile yenye hutokea ghafla ukapata kwamba umeweza kuchelewa lakini mimi ni mtu wa kuwahi.

Kulinda faraha yangu mtandaoni naam njia ya moja wapo ambayo mimi naitumia kulinda faraha yangu mtandaoni ni kuwa mtu binafsi na msiri na taarifa zangu za kibinafsi Kwa hivyo mimi pale mtandaoni siwaambi watu kuhusu taarifa zangu za kibinafsi naamu.

Ndiyo, napenda hesabu, hesabu, limemekua somo langu lile ambalo napenda zaidi kupita masomo mengine Hata nikiwa na kumbuka nikiwa katika shule ya upili kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha nne Mimi nilikuwa napenda hisabati, na hata mwalimu wa hisabati alikuwa ananipenda na mimi ndiye niliye kwa naongoza wanafunzi wengine katika kutatua maswali ngumu ya hisabati.

Mchezo ambao napenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu au kandanda na hii ni kwa sababu katika familia yetu tuna historia ya watu wanakandanda Kwa sababu babu yangu alikuwa mwanakandanda Kwa hivyo hii ni kitu naeza sema kwamba ni kitu iko kwa damu yetu Hata ndugu yangu mkubwa pia yeye anapenda kucheza wa mchezo wa kandanda Kwa hivyo mimi napenda kucheza mchezo wa kandanda.

Hili linategemea ni kazi gani. Lakini kazi ambazo si za kibinafsi mimi hupenda kuzifanya na watu wengine. Kwa sababu kufanya kazi na watu wengine ni kama kufanya kazi kama timu moja na huwa mnashirikiana na vile tunaelewa kwamba tukifanya kazi kwa pamoja umoja ni nguvu. Kazi huisha haraka na huwa mnasaidiana vizuri.

Uzoefu wa kushangaza ambao umewahi nipata ni ule uzoefu wa kula vile vyakula vya pale ambavyo tunapotembea mjini almaarufu street food. Kwa hivyo nilikuwa nimepatwa na uzoefu wa kula smokies. Huwa wanaziita smokies ama smocha katika lugha ya pale mtaani. Huo ndio uzoefu uliwahi nipata.

Ndiyo, mimi napenda mziki wajadi sababu kubwa ya kupenda muziki huu ni kwa sababu pia mimi napenda historia na muziki wa jadi huwa na historia na vile vile huwa unaelezea utamaduni wa jamii fulani. Kwa hivyo ninaweza kujifunza utamaduni wa jamii fulani na kwa wakati huo huo, pia nitakuwa najifunza historia ya jamii hiyo.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuona ni siku ambayo tulikuwa tunatembea ama tumeenda kuzuru mbuga ya wanyama ya masai mara Hili nipata kwamba huu ndiyo wakati wale wanyama ambayo wanaitwa wild beast walikuwa wanavuka kutoka nchi yetu kuenda nchi jirani na kwa hivyo hile vile wanavyo walilivyo kua wanavuka wakifuatana mandhari hayo yalikua yanafurahisha.

Ni jinsi ya kushughulikia makosa kazini Huwa napenda kurekebisha makosa yangu na vilevile wakati mwingine mimi huweza kuwajumuisha wafanya kazi wenza ili waweze kuangalia na kutatua makosa hayo. Na jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kwanza ni kuyakubali makosa hayo, Ndivyo baadaye niweze tuweze kuyatatua na kama nahitajika kuomba msamaha, basi huwa sina budi.

Kazi yangu mimi huweza kuipanga kwa utaratibu Mwanzo mimi huanza na ratiba. Na ratiba mimi uchukua kama siku moja na yusema siku kama ya jumapili ni siku ya kuunda ratiba yangu ya kazi yangu ambayo nitaifanya wiki jayo Alafu kila siku naweka iwe na kazi yake tofauti Alafu zile kazi ngumu mimi huziweka ziwe asubuhi ile wakati niko na nguvu na kazi nyepesi na ziweka uko jioni nikimalizia siku.

Mafanikio yangu ya binafsi ambayo nayatathmini kazini ni kuwa ile jinsi ambavyo mimi huweza, hupenda kufanya kazi kwa bidii kwa umoja na kwa ushirikiano na wengine kazini. Na naweza sema kwamba hii huweza kuleta mafanikio ambayo nayadhamini sana kazini.

Jinsi ambavyo mimi huandaa ripoti za kazini ni mwanzo kwanza huwa natenga siku ya kuandaa ripoti hizi. Na kama ripoti hii haitajiki kwa uharaka, mimi huweza kuchukua muda mrefu, unapanga siku nyingi, alafu kila siku inakuwa na ile pande ya ripoti kidogo ambayo nitaandika. Ili ripoti iweze kuwa sahihi na isiwe na makosa mengi.

Kile ambacho hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri naweza sema kwamba cha kwanza ni wale watu ambao unafanya kazi na wao. Wana heshima? Wana nidhamu? Wana ushirikiano? Mambo kama hayo ndiyo huweza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Heshima, nidhamu, na ushirikiano. Vitu hivyo vitatu sio maneno tu. Bali ni nguzo muhimu ambazo huweza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi.

Chumba changu cha kulala. Mwanzo ni kikubwa. Sio kidogo ni kikubwa na huwa kinatoshea zile vitu ambazo ninazo kama vile kitanda. Na meza, viti na vyombo vya kula, televisheni, vitu tu vyote vya nyumba. Ni rangi ya samawati na huwa kinaniridhisha. Na naweza kuona watu wakipita kwa barabara kutoka kwa dirisha ama dirishani mwangu.

Mimi napenda kusoma vitabu vya historia Hasa vile ambavyo vina hadithi za historia kuhusu maeneo fulani au jamii fulani Tuseme tu maisha ya kitambo Mimi hupenda hadithi za jadi hadithi za kitambo kwa sababu napenda sana kujifunza utamaduni wa zile jamii za apo awali au kitambo.

Mimi kile kipagua ambacho naeza sema niko nacho ni kipawa cha kuimba nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kuimba na kwa kweli mzazi wangu walikuwa wananiambia kuwa nina kipawa cha uimbaji ila wakati huo kwa sababu wa umri wangu mdogo sikuweza kuelewa kile ambacho walikuwa wanamaanisha hivi vile ambavyo nimekuwa na nikakua mtu mkubwa ndiyo nimeweza kuelewa kwamba nina kipawa cha uimbaji.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo ya kutisha ni kumbu kumbu ya siku ambayo nilikuwa karibu sana kukanyagwa na gari. Na kumbuka hiyo siku nilikua mdogo na tulikuwa tumetokea tukaenda kutembea na wazazi wangu walikuwa wamenipeleka kuzuru mbuga ya wanyama. Na tukitembea mimi ni kajaribu kuvuka barabara kivyangu na sikua naangalia pande zote na kuna gari ambazo zilikuwa zinatokea pande hizo.

Mimi huenda maktabani, angalau mara moja kwa siku. Na wakati mwingine nikiweza kujaribu sana, huwa nitaenda mara mbili. Mara ya kwanza nitaenda asubuhi na mapema sana, halafu ikifika mchana, nitatoka. Mara ya pili huwa naenda usiku. Usiku kuanzia saa moja, hadi saa tatu. Naam. Hizo ndizo mara ninapokuwa ninaweza enda maktabani kwa siku.

Mahali pazuri ambapo nimeweza kusafiri, ni mbuga ya wanyama ya Tsavo. Hii siku, niliweza kupelekwa kuzuru mahali hapa na wazazi wangu. Tuliweza kuabiri gari letu na baba yangu ndiye aliye kuwa analiendesha na baada ya masaa manne tuliweza kufika mahali hapa na tuliweza kuzuru na kutembea siku yote na niliweza kufurahia.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuyaandika chini katika kitabu changu kidogo. Mimi huweza kuyaweka malengo haya kwa nia ya kufanya kazi iwe rahisi. Sababu ninaweza nikawa na lengo kama sitachelewa. Sitachelewa kazini na sitatoka kazini mapema. Naam.

Kwa kweli, mimi upenda kuandika na kuongea kwa wakati mmoja. Kwa mfano, ninaweza kuwa nimesimama mbele ya umati na naongelea jambo fulani, au swala fulani. Kabla nifike uko kwa kusimama mbele ya watu kuongea, lazima niandike chini hoja zangu ambazo naenda kuuwasilisha uko. Kwa hivyo mimi huwa naandika, kisha baadae naenda kuongea.

Kwa kweli sijui naweza sema kwamba siwezi kuhesabu mimi nikitembea nikipata kitu ambacho kinanifurahisha huwa nitapigia picha, nikipata mtu labda rafiki wangu waniambie niwapige picha nitapiga picha. Mimi mwenyewe nikihisi kwamba nataka nahitaji kujipiga picha nitapiga picha. Kwa hivyo, naweza sema kwamba mara nyingi, sina hata, siwezi hata kuhesabu.

Siwezi sema ninapenda mara ambayo mimi hupenda kuenda sinema. Kwa sababu, mimi kila wakati marafiki wangu wakiniambia kwamba tuweze kutoka na twende kuangalia sinema, siwezi nikakataa. Kwa hivyo, sina ile mara eti imetosha ya kwenda kuangalia sinema. Pindi tu marafiki wangu wameniita, mimi ni taenda nao kuangalia sinema.

Video nyingi mimi huweza kuziangalia kwa mtandao wa kijami kama vile TikTok, YouTube na saa zingine Instagram. Lakini sana mimi hupenda kuangalia video katika YouTube. Kama ni nyimbo, mimi huangalia YouTube. Lakini kama ni video fupi zile za kuchekesha, mimi huziangalia katika ile app ambayo inaitwa TikTok.

Ndio, nimewahi kushiriki katika mashindano. Nakumbuka nilikuwa katika kidato cha tatu na mashindano hayo yalikuwa mashindano ya kukimbia. Nilikuwa naenda kupeperusha bendera ya shule yetu ya upili. Kwa hivyo niliweza kushiriki katika mashindano hayo ya kukimbia na kwa bahati nzuri nikawa wa kwanza na niliweza kutuzwa kupewa zawadi, walinipea zawadi na pia medali.

Chakula cha kigeni ambacho mimi nimewahi kukijaribu ni kile chakula ambacho kwa jina la kimombo huwa wanaita 'boiled seafood.' Yaani chakula ya wale wanyama wa bahari. Chakula hicho nilikijaribu ila siwezi nikajaribu tena kukijaribu tena.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda sana ni mwandishi ambaye anajulikana kama ken walibora Ken walibora ni mwandishi kutoka Kenya na mwandishi huyu amebobea sana katika kuandika tamthilia, riwaya na hadithi fupi Kwa hivyo mwandishi ambaye mimi nampenda wa vitabu ni ken walibora.

Ndio, mimi hupenda kulima bustani. Kwa kweli, mimi nimeanza kulima nikiwa mtoto mdogo sana. Nikiwa na umri wa miaka kumi na miwili, mama yangu alikuwa ananichukua, tunaenda ananifunza kulima. Kwa hivyo, nimekua mkubwa kama nanajua kulima. Na kwa kweli, napenda kulima bustani.

Filamu ambayo ninaipenda zaidi ni filamu ambayo inajulikana kama shameless. Filamu hii ni ya aina ya komedi. Na nakumbuka kwanza nilipoiona, sikuweza kuipenda. Nilipoona kipindi cha kwanza, sikupenda, sikuipenda. Ila nilivyoendelea niliweza kuipenda na nikapenda wahusika wake kama Ville Frank na kijana mdogo Carl. Na yule kijana mdogo liamu na pia lip na dada yake ambae anajulikana kama vile Fiona.

Jinsi ambavyo mimi na hifadhi pesa zangu, mimi huweza kuweka pesa zangu zote katika benki Kwa hivyo nikitaka kuhifadhi pesa, mimi uchukua pesa hizo katika benki yangu ambayo napenda kuitumia sana na naweka pesa hizo huko na nazifungia vile vile mimi huifadhi pesa kutumia Mpesa. Mimi huziweka pale Mpesa nazihifadhi huko.

Utaratibu wangu wa asubuhi ninapoamka asubuhi mwanzo ni kuomba naswali namuomba mwenyezi mungu na nampa shukran kwa kipaji cha uhai Baada ya hapo mimi huweza kufanya mazoezi madogo kama push-ups na press-ups Kisha nikanywa kiamshakinywa na vile vile kuangalia ratiba yangu niweze kujua ni nini kile ambacho nastahili kuanza nacho katika siku hiyo.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda kwa kweli mimi napenda somo la biolojia Kwanini napenda biolojia? Mimi hupenda biolojia kwa sababu biolojia ni kama unasoma mwili wako Kwa hivyo kila kitu ambacho unakisoma ama utakua unakisoma ni ule ni huu mwili wako Kwa hivyo ni rahisi kuelewa kwa sababu kile ambacho unakisoma tayari ukonacho.

Ndiyo, napenda asali Napenda asali kwa sababu ama kwa ile njia ambayo ni tamu na ina ile sukari ya, ambayo ni sukari tamu sana Kwa sababu nyingine ambayo naeza sema kwamba napenda asali ni kwa sababu asali huwa inatumika katika vidonda na utafiti umeonesha kwamba asali ni kweli huwa inatumika kusaidia kidonda kupona haraka.

Nguo ambazo napenda kuvaa naweza sema kwamba inategemea naenda wapi, nitakua wapi, ama niko wapi na ni wakati upi. Kama naenda ofisini basi mavazi yangu nitapenda yakue zile nguo za ofisini. Kama niko kwangu nimepumzika, ningependa tu nivae zile nguo za kupumzika kwa nyumba kama pajama tu ama hata kinyasa pekee yake bila shati.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baisikeli asa wakati wa majioni Mara nyingi huwa tunaenda na marafiki zangu ila wakati mingine mimi huwenda peke yangu Napenda kuendesha baisikeli kwa sababu kuendesha baisikeli ni kama kufanya mazoezi na kufanyisha mwili wako mazoezi uwa inakusaidia kuchoma mafuta na hivyo kukupunguzia magonjwa yale ambayo utokana na mtu kuwa na mafuta nyingi.

Kile ambacho huweza kufanya napenda shirika langu ni heshima. Katika shirika langu, watu wana heshima. Uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe ukona hadhi katika jamii, iwe hauna hadhi, hauna cheo katika jamii, watu wa shirika langu, watakuheshimu. Na pia huwa wanapenda kusaidiana sana, ule ushirikiano wa kusaidiana na wana umoja.

Ndio, ni na ndege wa kufugwa nyumbani ndege wa kufugwa ambao ninao nyumbani ni kuku hivi kufikia sasa hii ni miaka mitano na nimebobea katika ufugaji wa kuku Nilianza kufuga kuku miaka hiyo mitano iliyopita na nilianza na kuku wa wili tu au kuku wawili Wamezaana na kuwa kuku wengi sana ambao wengine nimewauza na wengine hata wananitagia mayai ambao nauza na naweza kupata fedha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine Mwanzo ni awe mtu wa heshima awa heshimu watu, wakubwa, kwa wadogo, walionahathi katika jamii Wasionahathi katika jamii, wale wenye wanaulemavu Yani watu wa aina zote, awa heshimu Jambo jingine ni awe na nidhamu ya hali ya juu na vile vile hawe mtuwa kufanya mambo yake.

Hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu, mwanzo naweza sema kwamba nimejifunza kuwa na ile bidii yangu kwa kile ambacho ninakifanya kiwe kidogo, kiwe kikubwa. Na hili limeweza kunisaidia sana kwa sababu kwa mambo yangu yote ambayo nayafanya maishani, hii bidii ambayo naweka huko imenisaidia sana na imeweza kufanya jambo hilo likafanikiwa.

Jinsi ambavyo nasherehekea siku kuu, mimi huweza kuwa kuwaita marafiki na ndugu wangu huwa tunapatana mahali, alafu tunaweza kuamua, tuende tutembee, ama tuzuru wapi, tule vyakula, vile ambavyo kila mmoja wetu anataka, tunywe vinywaji, tuweze kupiga picha za kumbu kumbu.

Kipindi cha televisheni ambacho ninakipenda ni kipindi kinacho julikana kama "Maria". Maria ni mtoto msichana ambaye amezaliwa pale mtaani.Wazazi wake hawakua na pesa za kumfundisha hivyo basi hajapata elimu. Ila Maria ameweza kujituma, mkafungua biashara yake na pesa ilipo anza kuingia, akarudi shuleni na kuweza kusoma.Na alipo maliza pia yeye akaanza kuwasaidia watu wengine walio shida ambayo kama yake ambayo yeye alipitia.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa uzuri Huwa sihisi kwamba huyu mtu amenikosoa kwa sababu ana nia mbaya Mimi hukubali kukosolewa. Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye amekamilika kikamilifu asilimia mia moja ambaye anaweza sema kwamba yeye ni mkamilifu. Kwa hivyo mimi huweza kupokea maoni kutoka kwa wengine na kukubali kukosolewa kwa uzuri.

Ndiyo, mimi hupenda kuvaa saa, na mimi huwa sivai saa kwa ajili ya kuangalia saa, la mimi huvaa saa kwa ajili huvaa saa kama mapambo, kwa sababu napenda mapambo. Na kwa mapambo yale yote ambayo ninayo weza kuyavaa, mimi huweza kupendelea kuvaa saa badala ya mapambo mengine kama vile kipini.

Kile ambacho mimi hukifanya ili kupunguza matumizi ya plastiki, kwa sababu unapata kwamba plastiki nyingi hutokana na vile vitu ambavyo tunaekewa kwa mfano kubebea vyakula, tunavyo kuwa tunataka kuchukua vyakula, tunavinunua ili tuende kuvitumia chumbani mwetu. Kwa hivyo njia ya kwanza, mimi hutumia ni kula, vyakula na huko vinavyaouzwa, badala ya kuanza kusema, viweze kupakiwa nibebe.

Mimi hupenda kutembea na marafiki zangu, napenda kufanya mzaha na kutaniana na marafiki zangu, napenda kuenda kuendesha baiskeli na marafiki zangu, napenda kutembea mahali ambapo hatujawai kuenda mahali pageni kama vile kuenda kuzuru, mbuga, za mbali na marafiki zangu na pia napenda kuenda katika hoteli, mpya na marafiki zangu ili kula vyakula, ambayo hatujawai kuvila.

Kazi ambayo ninayoweza kushiriki ni udaktari, tusokana na masomo ambayo ninafanya kwa sababu mimi nasomea udaktari na nilichagua njia hii nilipo maliza kidato cha nne na nikaweza kuumia nikawa hospitalini kwa miezi michache na hivo ndivyo nilivyo weza kuchagua njia hii kwa sababu nili hisi kwamba nilikuwa na lile hitaji la kutaka kusoma udaktari ili nami siku moja nikaweze kuyaokoa maisha ya watu.

Somo ambalo nililipenda shuleni ni somo la bayolojia. Mimi nilipenda bayolojia kwa sababu bayolojia ni kama unasoma tu mwili wako. Na hivyo ni rahisi kuelewa kwa sababu kile ambacho unakisoma pale ni kitu ambacho ukonacho kwa mwili wako. Kwa hivyo iliniwia rahisi sana kuelewa somo hili la bayolojia.

Mwanzo, mimi huweza kuwapa wale wote wenye wako katika timu hiyo pongezi na kuwashukuru kwa bidii yao ambayo ndiyo imeleta mafanikio hayo kwa timu. Halafu huwa nanunua keki kisha tunaikata kama timu na kila mmoja wetu wa timu anakula na tunaweza kusherehekea kwa pamoja.

Mimi hupenda kula mboga za kienyeji kwa sababu mboga za kienyeji vina madini na pia vitamini nyingi sana na hivi virutubishi huweza kusaidia mwili kujikinga dhidhi ya magonjwa na hata vingine vikaongeza damu mwilini mwetu kwa hivyo napenda mboga za kienyeji.

Ndiyo, mimi upigia kura. Kwa inchi yetu, uchaguzi uweza kufanyika bada ya kila miaka mitano. Kwa hivyo, bada ya miaka hii, mimi lazima napiga kura na ili kuweza kuwachagua viongozi ambao wanaeza wakasaidia hii nchi. Na wale ambao tuli wachagua na wamefanya kazi, huwa na wapigia tena. Kwa wali ambao hawajafanya kazi, hao ndiyo tunapigia wengine ili waweze kuingia katika nafasi hiyo yao.

Katika shuguri zangu za wikendi, kile ambacho mimi uweza kushiriki katika siku ya jumamosi, sana sana ni kufua nguo zangu. Na siku ya jumapili nayo ni siku ya kuenda kanisani, kumpa mwenyezi mungu shukran, na kumuomba ili aweze kutujalia na kutulinda kila siku. Na siku ya jumamosi pia uwa siku ambayo mimi huenda katika mkahawa ilikunywa chai.

Ndiyo, mara nyingi mimi nimeweza kuwa nafikiria kuanzisha biashara yangu na biashara ambayo mimi nimeifikiria sana kuanzisha ni biashara ya kuuza zile sehemu za gari kama vile magurudumu, injini, vyoo vya milango, vile vitambaa vya ndani vya gari.

Wakati wajuakali, mimi huweza kuingia na kuoga maji baridi na weza kufungua milango na madirisha ya jumba langu kama niko jumbani na navaa nguo nyepesi kama vile kuvaa tukaptura pekeake bila hata kuvaa shati napumzika na kama joto litakua jingi sana hua nawasha ile AC ya nyumba au watafani.

Malengo ambayo mimi huwa nayo kwa kazi yangu Mwanzo ni lengo la kufanya kazi hiyo Kwa ule muda ambao unahitajika Kwa hivyo mimi huweza kufanya juu chini juhudi ili niweza kumaliza kazi kwa ule muda uliostahili la pili ni kumaliza kazi na kazi iwe na utaratibu na iwe kazi ambayo imepangika na isiyo na kasoro yoyote.

Tabia ambayo ninayoipenda kwa watu wengine ni ile tabia ya kuwa na heshima. Napenda watu ambao wana heshima, napenda watu ambao wana nidhamu. Watu wawe na heshima kwa watu wote. Wawe ni watu wakubwa, wawe ni watu wadogo, wawe ni watu wenye hadhi katika jamii wawe ni watu ambao hawana cheo katika jamii, wawe ni watu ambao wana ulemavu. Wote wahe shimiwe.

Kwa kweli, mimi upendelea mahali pakimia na sipendelei mahali pakelele. Kwa sababu mahali pakimia unaweza ukakaa chini na ukaweza kuliwaza vizuri na kufikiri vizuri na hata kutatua mambo ambayo labda kama unamsongamano mwa mawazo akilini unaweza kutulia na kutatua bila kusumbuliwa na kelele.

Mazoezi yangu ya kila siku, mojawapo ni mazoezi ya kukimbia. Huwa nikiamka subuhi, huwa nakimbia kilomita kama hamsini, kisha narudi kwangu, na oga. Na kabla ya kuoga, huwa naingia jimu, nafanya mazoezi kama vile press ups na push ups. Kisha nikitoka hapo, huwa naingia sasa na aoga, na huwa nafanya hivi kila siku ya wiki.

Wafanyakazi wenzangu mara nyingi tukiwa kila mtu wakiwa nyumbani kwake huwa tunatumia nawasiliana kutumia simu au rununu huwa napiga simu na tunaweza kuwasiliana vile vile huwa nawatumia barua pepe Nawatumia ujumbe naandika ujumbe Alafu natuma ujumbe huo kama barua pepe Hivyo natumia simu na barua pepe.

Mfumo wa simu ambayo napenda Mimi napenda mfumo wa simu ambayo unakasi ile kasi ya interneti kubwa kwa ki wango cha juu kwa sababu mimi upenda kufanya kazi nyingi mtandaoni kwa hivyo ni nahitaji mfumo wa simu ambayo inakasi ya interneti kubwa sana.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za tukio nakumbuka ilikuwa mwaka jana na kulikuwa na tukio. Tukio hilo lilikuwa na muziki mwimbaji mmoja mashuhuri kutoka nchi jirani alikuwa anakuja kuucheza muziki na watu walikuwa wanafaa kununua tikiti za tukio.

Ndiyo, mimi hupenda kujaribu vyakula vipya. Na sio mimi tu bali hata marafiki zangu. Marafiki zangu hupenda kujaribu vyakula vipya. Kwa hivyo, kukiwa na hoteli mpya ambayo imefunguliwa na imekuja na vyakula vipya, huwa lazima twende huko na tukaweze kujaribu vyakula hivyo vipya.

Kwa kweli, barua pepe mimi huweza kuangalia kama kuna ile mpya ambayo imeingia baada ya kila nusu saa. Kwa sababu, unapata kwamba mimi kazi ambayo naifanya sana sana ni kazi ya mitandao. Kwa hivyo, kila baada ya dakika kama 20, utapata kwamba nimetumiwa barua pepe.

Kitabu ambacho ninakipenda sana kinaitwa "tumbo lisilo Shiba." Hii ni hadithi. Hii ni hadithi fupi. "Tumbo lisilo Shiba," ni hadithi ambayo inazungumzia viongozi wa siku hizi. Jinsi ambavyo tumbo zao huwa hazishibi. Huwa wanaingia katika serikali na kuweza kuwapokonya kupokonya mali ya wananchi.

Ndiyo, mimi husoma gazeti. Kwa kweli, mimi husoma gazeti angalau kila siku. Kwa sababu, mimi hupenda kupata tarifa na kuweza kujua kile ambacho kinaendelea huku nchini na kote duniani. Kwa hivyo, gazeti huweza kunipa habari au taarifa hizi na wakati mwingine wa gazeti mingine hutoa tarifa hizi kwa kina.

Kwa kweli mimi singependa kurudia ujana kwa sababu ujana huwa mtu hajui mambo mengi na hivyo utapata kwamba wakati mwingine umeweza kupitia mambo fulani labda ni changamoto fulani kwa sababu wewe bado uko katika ujana hautambui mambo hayo kwa hivyo mimi siwezi penda kurudi ujana.

Zana za dijiti ama digitali ambazo mimi uweza kutumia kila siku ya kwanza ni hii simu yangu Zana nyingine ambae mimi uweza kutumia kila siku ya kidigitali ni kompyuta na vifaa hivi au zana hizi za kidigitali zimeweza kusaidia sana mazungumzo na mambo mengi.